Mafunzo ninayopenda kazini ni yale yanayonisaidia kujua zaidi na kunisaidia kufanya kazi poa. Napenda kujifunza namna ya kupanga kazi vizuri, kushughulika na wenzangu kwa usawa na namna ya kutatua shida ambazo zinatokea kazini. Pia napenda mafunzo yanayosaidia kuimprove attitudes na focus ili kila jambo liende smoothly. Kwa kweli, mafunzo haya huniweka tayari kwa kazi na kunifanya nifanye kila kitu.

Ndiyo, natumia miwani kila siku kwa sababu inanisaidia kuona vizuri na pia kulinda macho yangu. Mimi huvaa pale ninapokuwa kazini, nikisoma au nikitazama screen nyingi. Pia mara nyingine pale ninaenda nje, jua kali, miwani pia ni style kidogo, inaniongeza appearance, inanisaidia kufocus. Kwa kweli natumia miwani, si tu kwa kuona, bali pia na protection na comfort kwa macho yangu kila.

Mimi hujilinda kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo share. Si share info binafsi kama location au passwords na mi hucheck privacy settings kwenye apps zangu. Pia, mimi sishiriki links au messages zisizo na source poa na mara nyingine mi hublock ama kureport mtu anayejaribu kutrade. Kwa kweli, ninajilinda.